Ningependa kuwa na uwezo wa kusaidia watu kwa haraka na kwa usahihi, hasa katika kutatua matatizo ya kiafya, kielimu na ya maisha ya kila siku. Pia ningependa kuwa na uwezo wa kuelewa watu kwa kina, hisia zao mahitaji yao na changamoto wanazopitia, ili msaada ninaotoa uwe wa maana na wenye ya athari chanya.

Mimi hupenda waandishi wanaoguza maisha, fikra na hisiaza binadamu miongoni mwaninao wapenda ni paulo koelo kwa sababu vitabuvyake vina ujumbe wa matumaini safari ya kujitambua na maana ya maisha pia na mthamini chimamanda ngozi adiche kwa uandishi wake wanao eleza jamii utambulisho na nguvu ya sauti ya mwanadamu kwa uwazi na kina.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa mtaalamu mwenye uelewa mpana ambaye anaweza kusaidia watu kwa njia bora zaidi na wenye usha wishichanya ningependa kuendeleza ujuzi wangu kujifunza mbinu mpya na kuwa chanzo cha msaada wakweli kwa wateja wenzangu na jamii kwa jumla pia nile ngolangu kujenga uhusiano wa kuwa miniana kazini ambapo kila mtu anahisi kuthaminiwa na kila changamoto inashughulikiwa kwa uweledi na heshima.

Mimi napendelea kunyoa ndevu inanipa hisia ya usafi na utulivu na ni rahisi kudumisha pia nahisi safi na kuzingatia muonekano mzuri kila siku nikinyoa.

Nafanya marafiki wapya kwa kuwa wazi kuzungumza kwa huruma na kushirikiana hapa ni jinsi ninavyofanya kuanzisha mazungumzo kwa urahisi kusikiliza kwa makini kushirikiana katika shugli au hobi, kuwa muaminifu na wakirafiki, kuheshimu tofauti kwa kifupi urafiki mzuri unajengwa kwa mawasiliano heshima na kushirikiana.

Zawadi nzuri niliopokea ilikuwa kitabu chenye maana sana kutoka kwa rafiki wa karibu kitabu hicho kilinifundisha mambo mapya kuniwacha na fikra za kudumu na pia kilinionyesha kuwa rafiki yangu alinielewa vyema pia nilifurahia zawadi ndogo za hisia kama barua za kadi yenye maneno mazuri kwa sababu zinanikumbusha urafiki na upendo zaidi ya thamani ya kifedha.

Ndiyo ningependa kurudi ujana kwa kiasi fulani hasa kwa ile nguvu uhuru na kujaribu mambo mapya na muda mwingi wa kuota bila hofu lakini kwa upande mwingine nathamini sana nilipo sasa kwa sababu ya hekima uzoefu na ufahamu niliopata njiani kwa hiyo ningechagua kubaki hapa nilipo lakini nikiwa na nguvu za ujana na akili ya sasa changanyiko kamili kabisa.

Kitu cha kwanza ninachofanya nikiamka ni kunyoosha mwili na kushukuru kwa siku mpya kisha namsalimia kila mtu aliyeponyumbani napenda kupata kiamshakinywa chapesi mara nyingi huwa ni kikombe cha chai ya rangi na mkati au matunda huwa napenda kuamka saa kumi na moja na nusu asubuhi ili niweze kuwai majukumu yangu bila haraka kabla ya kuondoka nyumbani nahitaji kupanga kitanda changu kuoga na kuwasha begi langu na kila kinachohitaji kwa siku hiyo najihisi mwenye matumaini na nguvu mpya kila asubui ninapoona mwanga wa jua ukianza kuchomoka.

Napenda kutumia muda na simu yangu kwa njia rahisi lakini zenye maana mara nyingi tunapenda kukaa pamoja na kuzungumza kushiriki chakula na kucheka kuhusu mambo ya kila siku. Pia napenda kutembea na kufanya shuguli ndogo pamoja kama kutazama filamu au kushiriki sherehe za kifamilia.

Ndiyo napenda chakula kitamu chakula chenye ladha nzuri hunifanya nijisikie furaha na kuridhika hasa kinapo pikiwa kwa upendo na kwa usafi zaidi napenda chakula kilicho na ladha ya asili na uwiano mzuri wa viungo.

Ninasasisha vifaa vyangu mara kwa mara, angalau kila wakati programu au mfumo mpya zinapo patikana hii husaidia kuhakikisha kwamba vifaa vina fanya kazi vizuri vina usalama wa kutosha na hupunguza matatizo ya kiufundi mara nyingine, kama kuna sasisho kubwa au chanya za ki usalama nina sasisha mara moja bila kusubiri ili kuepuka hatari yoyote mtaondaoni.

Utotoni nilipenda sana kucheza na marafiki, hasa michezo za inje kama kukimbia na mpira pia nilifurahi kusoma vitabu na kuchora kwa sababu vilinipa nafasi ya kutumia mawazo na ubunifu mara nyingi nilipenda pia kusikiliza hadithi kutoka kwa watu wazima, jambo lililo nichochea, kupenda, kujifunza na kuelewa dunia, mapema.

Napendelea mfumo wa android naipenda kwa sababu una urahisi wa kubadilisha mipangilio, chaguo nyingi za simu na uhuru mkubwa wa kutumia programu mbali mbali kulingana na mahitaji yangu pia ni rahisi kuzoea na unafanya kazi vizuri na vifaa tofauti.

Naupenda zaidi mkate wa ngano safi all wheat bread napenda kwa sababu ni chenye afya hutoa nguvu za kudumu na una ladha ya asili pia ni rahisi kuunganisha na vyakula vingine kama jibuni nyama au mboga za majani.

Mchana ukiisha napenda kujinyoosha kidogo na kusafisha mazingira ya nyumba ili kuondoa uchovu wa kazi. Huwa naanza kupumzika rasmi saa mbili usiku baada ya kupata chakula cha jioni. Sherehe yangu kubwa ya jioni ni kukaa na familia na kusimuliana hadithi au mambo yaliyotokea mchana. Kabla ya kulala najianda kupitia ratiba ya kesho kunywa maji na kusoma kurasa chache za kitabu ili kutuliza akili. Wakati wa jioni najihisi mwenye furaha na kuridhika kwa kumaliza siku salama na kupata mda wa utulivu.

Napenda sana wanyama waporini na wanyama wanyumbani. Kwa wanyama waporini napenda twiga simba na tembo kwa sababu ni wakuvutia wenye nguvu na wanafunza mambo mengi kuhusu asili. Kwa wanyama wanyumbani napenda mbwa na paka kwa sababu wanatoa furaha, wema na urafiki wa dhati.

Napenda kutembelea mji wa kale wa Petra, Jordan. Napenda kwa sababu ni mahali pa kihistoria kilicho jaa mawe ya kuvutia, hekima ya zamani na historia ya ajabu ya binadamu. Kutembelea Petra kuna nipa hisia za kushangaa, kujifunza kuhusu ustaharabu wa zamani na kuhisi historia hayo mbele yangu pia ningependa kutembelea piramidi za misri ili kuona jengo la kale lililo shikilia hadithi za mafumbo ya vizazi na vya kale kwa hivyo.

Mchezo ninaopenda zaidi kutazama ni mchezo wa mpira wa mguu. Naupenda mchezo huu kwa sababu unasisimiko mkubwa, ushindani wa kweli na unawaleta watu pamoja bila kujuwa, tofauti zao. Na kumbuka mchezo mmoja wa kushangaza ambapo timu niliokuwa naishabikia ilifunga goli la ushindi katika dakika mwisho kabisa ya mchezo. Jambo ambalo liliwafanya mashabiki wote uwanjani wapige kelele za furaha. Napenda sana kutazama mchezo nikiwa sehemu yenye watu wengi kama uwanjani au kwenye vibanda vyaku onyeshea mpi mipira. Ili kupata ule msisimiko wapamoja nipokutazama mchezo najisikia mwenye msisimiko mkali na mara nyingine wasiwasi. Lakini mwisho wa siku wanafurahia sana burudani hiyo.

Kupitia tabia zangu za kila siku ninafanya mambo kadhaa kulinda mazingira. Kwanza kupunguza matumizi ya plastiki, pili kurejelea na kutumia tena tatu kupunguza matumizi ya umeme na nishati. Nne, kupanda au kuhifadhi mimea. Tano, kupunguza taka zisizolazima. Kwa kifupi ni mchanganyiko wa kuzuia, kutumia tena, kurejeleza na kuhifadhi ili kuhakikisha mazingira yanabaki safi na yenye afya.

Uzoefu wa kushangaza nilioupa ni kutembelea milima yenye theluji ya Switzerland. Nilipofika pale maandhari hali ya hewa safi na utulivu wa eneo huo. Vili nifanya nijisikie kama nimeingia kwenye dunia ya ndoto nilijifunza pia mambo mapya kuhusu mazingira, maisha ya wanyama, wa porini na utamaduni wa wenyeji jambo lilo mfanya ni pate mtazamo mpya wa maisha na kushangaza uzuri wa asili.

Rangi ninayopenda zaidi ni bluu ya bahari rangi hii inanikumbusha utulivu wa anga nyakati za mchana na safari zangu za ufukweni nina shati langu ninalolipenda sana la rangi hili ambalo huwa nalivaa mara nyingi ninapopumzika rangi ya bluu inanifanya nihisi mwenye amani na utulivu wa ndani ila ninapoiona naiona rangi hii mara nyingi zaidi ninapotaza anga au picha za bahari kwenye chumba changu.

Chumba ninacho kipenda zaidi nyumbani ni sebule na kipenda kwa sababu ni mahali penye nafasi kubwa na mwanga wa kutosha jambo linalolifanya kiwe na hewa safi kinacho fanya chumba hiki kiwe kinapendeza zaidi kwangu ni viti vyake vya starehe na jinsi kilivyo pambwa kwa picha za familia hua napenda sana kusoma vitabu, kutazama televisheni na kupiga story na wageni au ndugu zangu nikiwa pale nikiwa ndani ya chumba hicho najihisi mwenye amani utulivu na niko huru kabisa kukupumzika baada ya kazi za siku mzima.

Nalala masaa saba au nane kwa siku. Hi husaidia mwili na akili kupumzika kikamilifu kurekebisha nguvu za siku mzima na kujiandaa kwa shughuli za kesho hata hivyo, wakati mwingine ikiwa siku imekua ndefu au yenye msongo napenda kulala kidogo, zaidi ili kupata usingizi wa ziada na kurudisha nguvu.

Nimewahi kujifunza kupiga gitaa kwa kiwango cha mwanzo. Nilivutiwa na jinsi linavyo weza kuleta hisia kupitia sauti na kujifunza nyimbo rahisi kulinipa furaha na utulivu. Ingawa si mtaalamu uzoefu huo ulinifundisha uvumilivu kufanya mazoezi mara kwa mara na kufurahiya mchakato na kujifunza.

Nina mahusiano mazuri na heshima na wazee wangu, napenda kuwasikiliza, kujifunza kutoka kwa uzoefu wao na kushirikiana nao pale inapowezekana, pia naheshimu mawazo yao na nasikiliza ushauri wao, kwani mara nyingi hunisaidia kufanya maamuzi bora na kuelewa maisha kwa mtazamo mpana.

Ninapojaribu kukamilisha kazi kwa wakati napendelea kutumia mpangilio kwa kimfumo na nidhamu hapa ni baadhi ya njia nazotumia kueka vipaumbele, kutengeneza ratiba ya kazi, kuepuka usumbufu, kugawa kazi, kuwa hatua ndogo kufuatilia maendeleo, kwa kifupi natumia mpangilio, nidhamu na umakini ili kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati.

Kawaida, jumamosi mi huitumia kufanya usafi wa nyumba na kuenda sokoni kununua mahitaji nyumba nalofuata. Jumapili ni siku yangu ya ibada na kupumzika nyumbani ndiyo, mara nyingi mimi hupenda kuenda kwenye bustani ya umma jioni ili kupata hewa safi. Pia, mimi ufurahia kukutana na marafiki wangu moja au wawili kwenye mkahawa ili kupiga soga uku tukinywa kahawa au cha ya rangi. Mambo yangu ya kawaida ni pamoja na kusoma kitabu kipya, kusikiliza mziki laini, na kuanda chakula maalum ambacho sikuweza kukipika siku za kazi. Mimi hupenda kuwa na familia yangu na marafiki wa karibu. Wikendi ni wakati mzuri wa kuimarisha mahusiano yetu na kucheka pamoja. Mimi hupendelea kupumzika zaidi. Baada ya juma refu la kazi, nahisi ni muhimu kuupa mwili na akili nafasi ya kutulia ili niaze juma jipya nikiwa na nguvu mpya.

Wakati mkuu zaidi niliouona, ilikuwa ni mechi ya finali mwaka jana. Ilikuwa ni dakika za mwisho na mchezo ulikuwa wa upinzani mkali sana zilikuwa zikicheza timu mbili maarufu za hapa mjini wafalme wa jiji dhidi ya mashujaa wa pwani kila timu ilikuwa na mashabiki wengi walioijaza uwanja kitu cha ajabu ni kwamba mchezaji mmoja alipiga mpira kwa nguvu sana mpaka ukatoka nje ya uwanja kabisa homran wakati timu yake inahitaji pointi moja tu ili ishinde mashabiki wote walisimama na kupiga kelele kwa furaha wakati huo niliisi msisimko mkubwa sana wa moyo wangu ulikuwa unadunda kwa kasi. Sikuamini jinsi mchezo ulivyobadilika ghafla kwa sekunde moja tu. Ninapofikiria wakati huo sasa na hisi furaha na amasa inanikumbusha kwamba kwenye mchezo na maisha lolote linawezekana ukiwa na bidii na umakini mpaka dakika za mwisho.

Siku ya leo ni mzuri kwangu kwa sababu nimejaza muda wangu na mazungumzo mazuri na watu najisikia pozitivi na motisha ya kufanya mambo kwa utulivu na kwa bidii pia nimepata nafasi ya kufikiria na kupanga mambo yangu kwa ufanisi.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuyapanga kwa hatua ndogo ndogo ya kuandika ili niweze kuyafuata pia napendelea kuhakikisha malengo yangu ni alisi na yanayo pimika na yanayo wezekana na kuangalia maendeleo yangu mara kwa mara ili kuboresha pale panapo hitajika.

Ninapenda kutembea kucheka na kuzungumza na marafiki zangu pia mara nyingine tunashiriki shughuli za burudani kama michezo chakula pamoja na kwenda kwenye matukio mbali mbali hii hufanya tufurahie muda na kuimarisha urafiki wetu.

Tunda langu la kupendezwa ni maembe napenda kwa sababu ni tamu, yenye lishe na hutoa nishati ya haraka pia ni chakula kizuri, cha asubuhi na kitafuno wakati wowote.

Ninapenda chai hasa pali napoitaji kupumzika au kuanza siku kwa utulivu chai hunipa fura ndogo utulivu na pia ni sehemu ya desturi ya kila siku hata hivyo pia napenda kahawa mara chache pale napoitaji ni shati zaidi.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni juisi ya machungwa iliyotengenezwa nyumbani. Nakipenda kwa sababu ina ladha nzuri ya asili na inanipa nishati. Ingawa mimi hunywa chai nyakati fulani juisi ya matunda ya misimu ndio chaguo langu namba moja kwa sababu inaburudisha sana hasa wakati wa joto kawaida ukinywa kinywaji hiki wakati wa chakula cha asubuhi au mchana baada ya kufanya mazoezi inasaidia kuupa mwili maji na vitamini mama yangu ndiye aliye nifundisha jinsi ya kutengeneza juisi hii fresh nyumbani tangu nikiwa mdogo. Aliniambia kuwa ni kinywaji chenye afya bora kuliko vinywaji vya viwandani baada ya kunywa nahisi mchangamfu na mwenye nguvu mpya. Yanifanya nijisikie mwili wangu ukiwa mwepesi na tayari kuendelea na majukumu yangu ya siku.

Napenda kusimamia pali ninapo weza kutoa muongozo kupanga kazi na kuakisha malengo yanafikiwa hata hivyo pia ninaweza kusimamiwa pale ninapo hitaji muongozo zaidi na kuwa na mfano mzuri kwani yote huimarisha ufanisi kazini.

Timu ya mpira wa miguu ninayopenda zaidi ni gormahia. Nimeanza kuipenda timu hii tangu nikiwa mdogo mnamo mwaka mia mbili na sita. Nilipoanza kuelewa umuhimu wa uzalendo na michezo ya kitaifa nakumbuka mchezo moja wa kushangaza ambapo timu yangu ilikuwa imefungwa magoli mawili lakini katika dakika tano za mwisho walirudisha yote na kushinda goli la tatu sekunde ya mwisho mchezaji ninayempenda zaidi ni nahodha wa timu kwa sababu ya uongozi wake uwanjani na bidii yake ya kuhamasisha wachezaji wenzake wasikate tamaa timu yangu inaposhinda nahisi furaha isiyo ya kifani na fahari kubwa huwa ni wakati wa kusherehekea na marafiki zangu huku tukiji jadili ufundi uliotumika kupata ushindi huo.

Ndiyo napenda kuchora na kupaka rangi hii hunisaidia kuonyesha ubunifu wangu kupumzika na kufurahia wakati wangu wa bure pia ni njia nzuri ya kuunda kitu cha kipeke mwenyewe.

Ndiyo nimewahi kutembelea ziwa na mto. Iliipa hisia ya utulivu na furaha nikifurahia mandhari, sauti ya maji na hewa safi ni mahali pazuri kupumzika, kufikiria na kufurahia mazingira ya asili.

Ndiyo napenda kucheza michezo ya ubao. Hunisaidia kufikiri kimkakati, kushirikiana na wengine na kufurahia muda wa burudani michezo kama drafti, chess au monopoli hunipa changamoto na furaha.

Usiku kabla ya kulala, napenda kupumzika kidogo, kusoma au kuangalia vipindi vya kielimu au burudani na kupanga kazi au shughuli za kesho pia, ninahakikisha nafanya usafi, wa kibinafsi na kupata usingizi mzuri ili kuamka nikiwa na nguvu.

Ningependa kujifunza lugha, mpya au ujuzi wa teknolojia hii utanisaidia kuongeza maarifa, kufurahia fursa mpya za kazi na kuelewa dunia kwa njia tofauti pia ni njia nzuri ya kuendeleza ubunifu na uwezo wangu wa kibinafsi.

Ninatumia muda wa takribani wa saa mbili hadi nne kila siku mtandaoni kwa ajili ya kazi burudani na mawasiliano na familia au marafiki napenda pia kuhakikisha siku zangu si nyingi sana mtandaoni ili kuzingatia kazi na afya zangu.

Ninapenda kusafiri kwa kutumia gps. Inarahisisha kupata njia sahihi kunisaidia kuepuka kupotea na hutoa taarifa za haraka kuhusu muda na umbali hata hivyo mara nyingine napenda pia kusafiri na ramani hasa kwa mazoezi ya utalii na kujifunza njia za asili.

Ninapenda kuenda sinema mara mbili tu au mara nnne kwa mwezi kulingana na filamu zinazotolewa na muda wangu napenda kwa sababu ni burudani nzuri njia ya kupumzika na pia nafasi ya kufurahia filamu na familia au marafiki.

Ndiyo, navaa miwani napenda kuvaa miwani kwa sababu hunilinda jicho kutokana na jua kuniongeza mtindo na pia kunisaidia kuona vizuri pale ninapohitaji msaada wa kuona.

Ninaenda maktabani mara mbili au mara moja kwa mwezi napenda kuenda maktabani kwa sababu ninapata vitabu vya kusoma kupata maarifa mapya na pia ni mahali pazuri pa utulivu na kuzingatia mambo kwa kina.